Kiasi. Ndiyo, kiasi. Napenda kuimba kiasi. Sanasana napenda niimbe nikiwa mwenyewe. Nimwimbie Mungu, niimbe nikiwa mwenye baadhi ya nyimbo. Napenda ila sio sana. Napenda kiasi. Kwa sababu mi sio mwimbaji kivile ila kuimba napenda, ila ni kiasi sio sana.

Katika kazi yangu nataka nifikie yale malengo ambayo kupitia kazi yangu wawe watu wameinuka kupitia kazi yangu, wameinuka kupitia mikononi mwangu. Ni wafundishe watu watakao inuka kupitia mikononi mwangu. Lakini marengo ya kazini yatimie kupitia mimi ndo kati ya mafanikio na malengo ambayo nataka kazini.

Mfumo wa simu ambao naupendelea napendelea mfumo wa simu njanja. Ni mfumo mojapa ambo napendelea yani mfumo yani wakisasa. Mfumo wa simu njanja. Yani simu iwena uwezo wa kufanya mambo mingi kwa wakati mmoja.

Kinywaji nacho penda kushiriki napenda kushiriki chai. Chai ilio changanywa na tangawezi. Na kinywaji hiki, kwangu kinakuaga bora. Lakini wakati ambao huwa mii napenda kushiriki ni wakati wa asubuhi na jioni. Ndo wakati sahii ambao mii nimejiwekea na waza nka shiriki hiyo chai yangu. Ni nani aliekuereza kuhusu kinywaji. Nilierezo na babu yangu. Kwanza ki afia ni nzuri, lakini pia kina nifanya nijiisi vizuri. Najiisi mwenye afia, najiisi vizuri, najiisi mwenye nguvu baada kunywa icho kinywaji.